Hali ya hewa ya leo ni mawingu na ninapenda mawingu kwa sababu inavutia na pia rangi yake venye inatokelezea huwa inapendeza. Nimevaa koti lenye maua ili kuzuia baridi.

Msimu wa mwaka ninaopeda zaidi ni krismasi abapo mimi na familia yangu hupika chakula cha aina balibali na kukula pamoja na pia kukusanya pesa ili kusaidia wasiojiweza na walio na utofu wa afya.

Ili kueka afya yangu mzuri, mimi hufanya mazoezi kila siku na pia nakula chakula cha kinacho afya na pia nakula matunda aina mbalimbali ili kuitunza afya yangu.

Mimi hupenda kufanya kazi pekee yangu kwa sababu huniongeza kujiamini na pia kujitegemea. Na pia huniezesha kujua uwezo wangu na udhaifu wangu. Ninapofanya kazi pekee yangu.

Kitendo cha wema nimewahi kufanya ni kusaidia watoto wasio na wazazi kwa kuwanunulia nguo, kuwanunulia chakula na pia kuwalipia karo na kuwanunulia vitabu wanavyozihitaji shuleni na pia kuwanunulia mavazi ya ndani.

Niliamka sa moja asubuhi, ambapo nilioga baada ya kuamuka, na nikakula chakula cha kiamshakinywa, nikakula ugali na maziwa, ambayo ni muhimu mwilini, na pia nikakunywa juisi ya matunda.

Mimi hupenda kucheza muziki na marafiki wangu na pia kuogelea na pia tunacheza na kwenda kutembea mazingilani na kuangalia wanyama pori tukichukua picha ili kuwe kuposti.